Naam, ndiyo napenda sana. Kwangu mimi, vipuli si urembo tu. Ni namna ya kujieleza. Huwa nahisi kama kuna kitu kimepungua ninapotoka kuvaa. Hata kama ni vipuli kidogo. Naam, na nina machaguo ya siku ambazo navaa vipuli. Siku za kazi, huwa napendelea vipuli vidogo, vya lulu, au thahabu. Vinatulia na havileti usumbufu nikiongea na simu. Na nikiwa kwenye pilka-pilka zangu. Ya mtoko wa jioni hasa hapo sasa ndipo nafasi ya kuvaa hoops kubwa au cheni ndefu zinazongaa inapokuja. Inakupa ile hali ya kujiamini na kuvutia zaidi. Naam, hisia huwa wakati navaa vipuli fulani kwa sababu tu juu inakumbusha tukio fulani ambalo lilikuwa zuri katika maisha yangu. Naam, napenda sana kuvaa vipuli aSante.

Naam, nina uhusiano gani na wazee wangu? Uhusiano wangu na wazee wangu ni wa heshima kubwa na upendo wa dhati. Kwangu mimi wao ndiyo mizizi ilionifanya nifikie hapa nilipo leo. Hivo na jitahidi sana kuhakikisha ule ukaribu haufi. Licha ya maisha kuwa na mzunguko mrefu. Ndiyo hivyo tunaishi. Kwa sababu wana busara na ushauri. Kila ninapokutana na mitihani migumu maishani mzee wangu ndiyo. Mtu wa kwanza ninayemgeukia. Kuna utulivu fulani ninaoupata Nahusika. Sauti ya mtu aliyeyaona maisha kabla yangu naam kujali na uwajibikaji sio tu kuwasaidia mahali ya msingi kama chakula au matibabu bali kutenga muda na kukaa nao na kupiga soga nao wazee wengi huwa hawapati pesa zako kwanza. Wanahitaji muda wako na kusikilizwa. Naam, zaidi ya hayo napenda mijengo na hadithi. Napenda sana kusikiza misimulizi zao za zamani jinsi maisha yalivyokuwa, changamoto walizopitia na mambo waliojifunza Hivyo hadithi ni kama shule ya bure kwangu, naam bila shaka, kuna wakati tunapishana nao tunapishana mitazamo. Unajua tena tofauti za kizazi. Naam kuna Kuna vitu mimi naviona ni vya kawaida lakini wao wanaviona vimevuka mipaka Ila katika yote haya subira ndiyo siri ya amani yetu. Nawachukulia kama hazina ambayo siku itakuja nitaitafuta nisipotee, Naam.

Naamu, napenda kujifunza historia. Hakika, naipenda sana historia. Kwangu mimi kujifunza historia ni kama kusoma ramani inaye kuonyesha. Jinsi tulivyo fika hapa tulipo leo. Uwezi kujua unapo kuenda kama ujui ulipotoka. Sindiyo? Naamu. Hivyo ndivyo historia inavyo nivutia. Mafunzo ya maisha, historia haina upendeleo. Ukisoma kuhusu falme zilizopita na viongozi wazamani. Unajifunza kwamba binadamu tunatabia zinazo jirudia makosa yanayofanya miaka elfu moja iliopita bado tunayafanya leo hadithi za usushuja naamu Napenda kusoma kuhusu watu wa kawaida walia amua kusimama didhi ya dhulma au waliogundua vitu vilivyo badilisha dunia Inanipa hamasa kwamba hata mimi naweza kuwacha alama asili ya utamaduni Inasisimua sana kujua asili ya mila tunazo fuata leo Wakati mwingine unakuta kitu unachofanya leo kina mizizi ya miaka mia tano iliopita Sio lazima iwe historia vitabuni tu Hata kusikiliza simuliza za bibi na babu kuhusu kijiji chetu au ukoo nisihemu ya historia tamu sana kwangu Inakupa ile hali ya kumiliki utambulisho wako Naamu.

Hiyo ni mada nzuri sana maana katika ulimwengu wa sasa wenye pilka pilka nyingi kupumzika si anasa tena Bali ni hitaji la lazima kwa afya na akili ya mwili kama binadamu njia yangu ya kupumzika ni mchanga nyingu wa vitu vinavyo tuliza nafsi na kunipanguvu mpia Hivyo ndivyo ni navyo pumzika nini kinacho fanya nitulie? Kinacho nituliza zaidi ni ukimya na mazingira ya asili Napenda sana kukaa sehemu yenye miti, kusikiza upepo, ukipuliza majani na sauti yandege. Hali hii na nifanya ni hisi kuwa niipo high na inaniteganisha na kelele za umji au shinikizo la kazi. Pia kusoma kitabu kizuri chenye simulizi ya kusisimua kina nisaidia kusau changa moto zangu na kungia kwenye ulimwengu mwingine. Mazoezi yao yoga au meditation Haa, diyo mimi ni muumini mkubwa watalumi Tamuli, yani meditation Uwasitumi muda mrefu Labda dakika kumi yao kuminatano Kila asubuhi ya ujioni kabla ya kulala Sifanyi yoga ngumu Lakini nafanya mazoezi mepesi ya kunyosha viungo Huku nikizingatia jinzi ninavyo vuta na kutuwa pumzi Hii na nisaidia sana kuwandoa ule uzito unau kusanyika mabegani baada ya siku ndefu Kumbukumbu ya nilipojifunza njia hii na kumbuka nilijifunza umuhimu wa kupumzika kwa njia hii miaka michache iliopita Wakati nilipo pitia kipinicha msongo mkubu wa mawazo Rafiki yangu mmoja mzea liniambia ukiandelea kukimbia bila kusimama utafika mbali lakini utakuwa umechoka kiasi cha kutofuraisha kile ulicho kipata Tangu siku hiyo nilianza kusoma vitabu kuhusu afya ya akili na kuanza kufanya mazoezi ya upumuaji muda ni nao chukua kupumzika kwa kawaida kwa siku lazima nipata angalau saa moja muda wa peke peke yangu Lakini mwishoni mwa wiki hua na jitaidi kutenga nusu siku kabisa ni kizima simu na kujitenga na mitandao ya kijamii ili tu kupa ubongo wangu nafasi ya kuwaza mambo mengine ya nahusiana na majikumu isia baada ya kupumzika vizuri na jihisi kama simu ilio kuwa na charge ya tano na sasa imipigwa full charge akili na kuwa na uwezo mkubwa kufikiri sawasawa na uweza kuwa na subira zaidi kwa na watu na hato ubunifu wangu na ongezeka na jihisi mwepesi mwenye amani na tayari kukabiliana na chochote ikinacho kujambele yangu Namu, sante sana.

Hakika, napenda sana kuangalia nyota. Hakuna kitu kinacho nifuraisha ni kijihisi mdogo na mnyenyekevu kama kusimama nje usiku wa giza totoro, mbali na taa za mjini na kutazama anga lilojama milioni ya nyota zinazongaa. Hii, hivi ndivo inavyo isi kuhusu kuangalia nyota. Tiba ya akili, kuna utulivu wajabu unakuja ni napotazama anga na nisaidia kupumzika na kueka mambo yangu sawa. Unapo uona ukubwa olimuengu changamoto zako za kila siku zinaanza kuwanekana ndogo na zinaweza kutatuliwa kujifunza na kudadisi hua na jaribu kutafuta makundi ya nyota Inanisimua sana kujua kwa mba nyota tunazo ziona leo ni zile zile ambazo mababu zetu walizo ziona hapu jadi He, ili kujua majira ya kilimo, miaka ya maelfu iliopita muda kutafakari, ni wakati mzuri wa kufanya meditation ni aina yake Badala ya kufunga macho, unayafumbua, kutazama uzuri usio na mwisho Jamba mbalo li na nifanya nijijisi nimeunganishwa na asili Badala ya kukawa muda mrefu ni kitazama anga wana jijisi kuwa na nguvu mpya na akili ilio changamuka ni kama vile akili inapata full charge kwa kuona uzuru wa ulimwengu wetu Namu.

Hakika nafuata sana matukio ya kimataifa katika dunia ya leo mbapo kila siku kimeunganishwa kupitia teknolojia na biashara huwezi kuishi kama uko kwenye kisiwa peke yako kwangu mimi kufuatilia habari za dunia ni sehemu ya kuwa raia wa dunia anaewajibika hivi ndivyo ninavyofanya na kile ninacho zingatia siasa na diplomasia napenda kuona jinsi nchi zinavyoshirikiana na kupingaana iwe ni mikutano ya umoja wa mataifa au makubaliano mapya ya kibiashara matukio haya yanaathari ya moja kwa moja kwenye bei bei ya bidhaa sokoni kwetu mabadiliko ya tabia nchi hili ni suala linalo ligusa sana kuna jinsi dunia inavyo pambana na ngozeko la joto na juhudi za kutafuta nishati safi inaenipa matumaini na pia wasiwasi juu ya mstakabali wa sayari yetu teknolojia na sayansi kila kukicha kuna ugunduzi mpya kuanzia safari za kwenda sayari ya mars na hadi maendeleo ya akili mnemba yani AI na tiba mpya za magonjwa sugu haya ni matukio yanayo sisimua sana akili yangu uchumi wa dunia fuatilia kupanda na kushuka wa dhamani ya safari ya sarafu au mabadiriko ya bei ya mafuta kinanisaidia kuelewa kwa nini gharama za maisha zinabadilika nyumbani huwa napenda kupata habari zangu kutoka kwa vyanzo mbalimbali ili kupata picha kamili na kuepuka upande mmoja wa hadithi kusoma kusoma maoni ya watu kutoka nchi tofauti kinanisaidia kuelewa utamaduni na mitazamo yao kuhusu mambo.

Kama binadamu wakisasa, kompyuta imekua kama mkono wangu wakiume. Siwezi kufanya lolote lamana bila hiyo. Ingawa na itumia kwa mambo mengi hapa. Hapa ndipo inapomaliza muda wangu mwingi. Kwanza, kujiongezea maarifa na kusoma. Huu ni matumizi. Huu ni ndiyo matumizi yangu namba moja. Kwanzia kutafuta makala historia. Ninazo zipenda. Hadi kufuata kofi kozi mfupi za mtandao. Kompyuta ndiyo maktaba yangu kuu Fuatilia matukia kima taifa kama nilivo kumbia Mimi nipenzi wa habari Natumia kompyuta kupitia vianzo mbalimbali vya habari duniani Kusomo uchambuzu wa kiuchumi na kuona nini kinachoendelea kwenye sekta ya teknolojia mawasiliano na kazi Hapa ndipo ni napopanga ratiba zangu kujibu barua pepe na kuratibu miradi yangu kompyuta inanisaidia kuwa na mipangilio mizuri ambayo nisingeweza kuwa nalo kwa kutumia karatasi na kalamu peke burudani na mapunziko baada ya kazi ngumu mimi huitumia kuangalia filamu kusikiza mziki au mara ingine kuperuzi picha za angaza na nyota ili kutuliza akili ubunifu huwa napenda kujaribu vitu vipia kama kuediti picha na hata kujifunza vitu video group vya kiprogramu ilikuwelewa jinsi ulimuengu wakidigitali unavyofanya kazi. Kwa ufupi kompyuta kwangu ni daraja linalo niunganisha na ulimwengu na chombo kinacho nisaidia kuwa bora zaidi kila siku.

Harufu inanguvu ya jaabu ya kutusafirisha adi kwenye kumbukumbu za mbali ambazo tulisha zizisahau. Kama binadamu ni na harufu moja ambayo ni naihisi, ni kisikia tu, moyo wangu unatulia. Ivi ndivi ambayo naeza kuelezea kuhusu harufu hiyo kwa urefu. Harufu gani naipenda zaidi? Harufu naipenda kulikoza watu dunianu ni harufu ya ardhi. Hiliyo nyeshewa na mvua ya kwanza baada ya ukame. Kuna ule mchanganyiko wa harufu ya vumbi, unyevu na usafi wa hewa ambao haufanani na manukato yote yalio tengenezo na binadamu Je chakula maua au manukato Ngao napenda harufu za kahawa inaiche muka subui na au harufu ya maua ya jazmina nyakati za usiku Harufu ya mvua inaibaki kuwa juu zaidi Sichakula wala manukato ni harufu ya asili inayokuja mmoja kwa mmoja kutoka kwenye ardhi yetu. Huwa naipata harufu hii mara nyingi wakati wa majira ya mpito pale kiangazi kinapu fika tamati na mawingu mazito ya inapo anza kushusha matone ya kwanza ya mvua ni ule muda ambao kila kiumbe kinasubiri kwa hamu maji ya baraka Kumbu kumbu inaini kumbusha Harufu hii inanirudisha mbali sana wakati ototo wangu vijijini na kumbusha jenzi tuluvua kuwa tukikimbia nje kwa furaha mvua inapowanza Tukicheza kwenye vumbi linalo geuka kuwa matope na hisia usalama nilio kuwa na nikiwa nyumbani na wazee wangu huku tukisikiza sauti ya mvua kwenye mabati inanikumbusha tumaini kuamba bada ya ukame maisha mapi ya nakuja isia zangu nikipata harufu hiyo Nikisikia harufu hiyo na jihisi mwenye amani, matumaini na farajatele Nikama vile ulimwengu unajivu wanguo za zamani na kuvaa vazi jipya na nifanya nivute pumzi, ndefu na kuhisi upya Kana kwamba akili yangu pia imesafishwa harufu hiyo ni kiungo muhimu kinacho nganisha Kinacho niunganisha na asili na asili yangu Naam.

Kuwa na marafiki ni moja kati ya zawadi nzuri zaidi maishani. Na kwangu mimi, muda ni nao tumia nao ndiyo unaonifanya nijihisi mchangamufu na mwenye furaha zaidi. Hivi ndivyo ni navyo penda kufanya ni napo kuwa na marafiki zangu. Mazangu muzo ya kina na utani. Tunapenda sana kukaa mahali utulivu, labda kwenye mgahawa au bustanini, na kupiga soga tu. Huwa tunazungumzia kila kitu kwanzia ndoto zetu za baadae hadi kwenye mambo madogo madogo ya vichekesho ya nilivyo tokea katika wiki. Kicheko cha marafiki ni tiba tosha ya msongo wa mawazo. Kujaribu vyakula vipya sisi ni foodies. Mara nyingi tunatafuta kwenye sehemu ambazo mjini ambazo hatuwahi fika na kujaribu mapishi ya kitamaduni au ya uki ya kigeni. Ni kama adventure ndogo ya ladha kila tunapo kutana. Kutazama michezo au filamu, ikiwa kuna mechi kubwa ya mpira au filamu mpya iliyo tokea, huwa tuna jumuika pamoja, ile halia kushangilia, kubishana, kuhusu refarii, na kuchambua filamu baada ya kuwisha huwa tunazungumzia kila kitu kwanzia ndoto zetu za baadae hadi kwenye mambo madogo madogo ya vichekesho ya nilivyo tokea katika wiki. Kusaidiana kwenye changamoto, marafiki wakweli si wa sherehe tu, tunatumia muda wetu kusaidiana kwenye majukumu ya maisha. Labda mmoja anahamia nyumba mpya au mwingine anahitaji mawazo ya kibiashara Tunakuwa bega kwa bega kama kawaida ina ashiria ya kwamba kukua na marafiki wema ni kuwa na watu wa maana sana.

Hakika ni naofa majirani zangu na tunaishi vizuri sana. Kwangu mijirani ni ndugu wa karibu zaidi kwa sababu diye mtu wa kwanza anaweza kuitikia unapopata dharura kabla hata ndugu zako wa damu hawajafika. Na hivyo husiano wetu huwa na mna hii, salamu na mazungumzo. Rehema tukikutana asubui au jioni tukitoka kwenye majukumu Lazima tusalimiane na kupiga soga fupi za kujuliana hali ina jenga ule ukaribua kibinafsi kibinafsi na kiubinadamu kusaidiana kuna ule utamaduni wa kuwazimana vitu vidogo vidogo ikitokea nimeshi wa chumvi au sukari gafla usiku Najisi huru kubisha hodi kwa jirani yangu na wao pia hufanya hivo kwangu ulinzi wa pamoja, tumesha tengeneza mazingira ambayo kila mmoja ni mlinzi wa mwezake tukiona mtu mgeni au jambo lisilo la kawaida kwenye nyumba la jirani Tunajulishana haraka kupitia simu au kwenye kugonga mlango Wakati wa sherehe na wakati wa msiba sisi uweza kuwa pamoja pia.

Mvua ina namna yake ya kubadlisha mazingira na hisia zetu ninacho fanya wakati wa mvua, mvua inaponyesha mara nyingi mimi upenda Ukaa ndani nikiwa nimejifunika blanket zito Huku nikinywa kikombe cha kahawa au chai ya tangawizi kupenda mvua naipenda sana mvua kwa sababu inaleta hali ya hewa ya baridi na utulivu ambao ni ya dimu nyakati za jua kali siku ya mvua nilio yifuraiya na kumbuka siku moja niliokuwa mashambani na wazee wangu. Mvua ilinyesha gafla tukajificha chini ya mti mkubwa huko tukicheka na kula matunda Ilikuwa siku ya furaha hisio na kifani mabadiliko ya mpango mvua mara nyingi unifanya niairishe mitoko ya mbali na badala yake nifanya shughuli za kindani kama bile kuandika au kutazama filamu sauti ya mvua nikihisikia sauti ya mvua ikigunga paa la nyumba na jiisi niko salama na ni sauti nae mfanya mtu wapate usingizi mnono sana Namu.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi upenda kutumia muda huo vizuri ili kurudisha nguvu zaidi, nguvu zangu kwa jili ya sehemu ya pili ya siku. Ivi ndivyo ni navifanya. Kwanza, kujinyoosha na kupata hewa. Baada ya kukaa kwa muda mrefu nikifanya kazi, mimi utoka nje kidogo ili kunyoosha viungo na kupata heo wasafi ya sili. Kufanya meditation fupi uwa ninafanya taamuli yani meditation kwa dakika chache ili kutuliza akili na kuondoa msongo wa mawazo uliokusanyika asubuhi kusoma au kusikiliza mziki mara nyingi mimi utulia na kitabu kizuri au kusikiza mziki wa ala jambo ambalo unifanya ni jihisi mwepesi na mtulivu kupata kinyuaji moto, kama ambavyo mimi ufanya wakati wa mvua, hata mchana napenda wakunywa kikombe, cha kahawa au chai hili kuchangamusha akili, kujitenga na teknolojia, na jitahidi kueka simu na kompyuta kando kwa muda hili kuhupa ubongo wangu full charge, ya kuili kabla kurejia kwenye majukumu. Bada ya mapomziko haya na jisi nina nguvu mpya na uwezo wa kufanya kazi kufanisi mkubwa kabisa.

Kuanda ripoti za kazi ni sehemu muhimu ya majukumu yangu ya kila siku na kama binadamu anae jali ufanisi, mimi ufuata hatua hizi ili kwa kikisha kazi yangu na eleweka na kuleta tija Kwanza mimi kukusanya takwimu na taarifa Kabla kuanda kwanza kuandika, mimi kukusanya tarifa zote muhimu Takuimu na matukia liyo jiri katika kipindi usika cha ripoti kupanga muundo wa ripoti, mimi uwanza muustasari mfupi, kisha nafwatilia na malengo nilia wafikia. Changamoto nilizo kutana nazo na mapandekezo ya namna ya kuboresha kazi hiyo siku zijazo. Natumia lugha rahisi na ya kita taaluma. Najitaidi kutumia lugha inayeleweka kwa urahisi huku ni kizingatia usahihi wa maneno ili msomaja asipotesi muda mwingi kuelewa hoja zangu. Na kutumia chati cha grafu kama ripoti nayohusu mambo ya kifedha au namba Mimi utumia chati iliku kwanisha mwelekeo wakazi na urahisi wa haraka kuhariri na kupitia upya Baada kumaliza kuandika mimi pumzika kidogo kama njia yangu ya kumzika nilioelezea Kisha narudi kuisoma tena Kwa jicho la ziada iliku rekebisha makosa yoyote ya kimandishi Bada ya kumaliza atuwa hizi, najihisi nimekamilisha jukumu langu la uwadilifu, jambo linalonipa amani na kama ile ninayipata nikisikia harufu ya mvua.

Kushugulikia kazi ya dharura kuna itaji utulivu na mpangilio araka ili usipoteze mwelekeo. Mimi hufuatilia utaratibu huu kutulia na kupumua. Kabla ya kuanza mimi huchukua sekunde chache kuvuta pumzi ndefu ili kutuliza akili. Inanisaidia kutofanya maamuzi ya kurupuka kutokana na pressure ya dharura. Kupanga vipaumbele mimi uangalia ripoti zangu za kazi na kuona ni jambo gani linaweza kusubiri na ni lipi li inahitaji utatuzi wa papo hapo ili nisiathiri ratiba nzima hujikita kwenye suluisho baada kulalamika mimi hutumia mbinu zangu za meditation kubaki kwenye umakini kwenye kazi hiyo moja hadi ishe natafuta msaada ikiwa dharura ni kubwa katika kuliko uwezo wangu mi huwasiliana na wenzangu au majirani zangu wa karibu kupata mswada wa araka na mara mingi mimi huweza kuongea na wakubwa wenye kazi hiyo Baadae mimi kupumzika baada ya kazi inakua muhimu sana Bada ya kumaliza kazi ya dharura Mimi hutenga muda mrefu zaidi kupumzika ili kurudisha nguvu zisipotee wakati wa hali Iyo ya sintofahamu.

Ratiba yangu ya usiku ni muhimu sana kwa sababu inanisaidia kupumzisha akili na kujianda kwa ajili ya siku inaifuata. Ivi ndivyo ninawefanya kabla ya kulala. Kujitenga na teknolojia. Hwa nazima kompyuta na simu yangu angala unusu saa kabla ya kulala ili kuhupa ubongo yangu nafasia kutulia. Nafanya meditation. Kama inalivyo kulezea kusumbi za kupumzika huwa nafanya tamuli. Kwa fupi kwa dakika kumi ni kiwa mika chumbani kwangu ambako kutazake ni zarangi ya blue kuangalia nyota ili ikiwa angani angabu na penda kusamewa nje kidogo na kuangalia nyota ili kuhisi ya mani na utulivu wa ulu muengo kusoma vitabu na penda kusoma kurasa chache za kitabu ambacho hakiusiani na kazi ili kuchochia ndoto mzuri na kupanga siku inaifata wanapitia kwa ufupi orotha ya majikumu hili nisiangaike na kazi za darura asubwe kifanya haya najisi niko tayari kupata usingizi mnono kama ule na upa upata wakati wakati usiku.

Kazi ninayeidhamini zaidi ni ile inayemsaidia mtu kuelewa isia zake za kuunganishwa na asili Kwani ninaamini kuwa afya ya akili ni utulivu wa ndani ndiyo msingo ufanisi katika kila jambo hizi hapa ni aina ya kazi za shughuli ninazozipa dhamani kubwa kazi ya kulinda na kuhifadhi mazingira nadhamini sana kazi hii kwa sababu inahakikisha tunaendelea kufurahia uzuri wa asili kama vile harufu ya udongo unapoanza kupata matone ya mvua bila watunza mazingiri ya tusingekuwa na anga angavu za blu za kutazama kazi ya kutoa elimu na ushauri wa kisaekolojia hii ni kazi muhimu inayefundisha watu mbinu ya kupumzika na kutulia Wanapozidiwa na majukumu Inasidia watu kupata amani kama vile ile ya kufanya meditation uandishi na sanaa ya maelezo nadhamini sana kazi ya uandishi inayeweza kuelezea kwa kina kumbukumbu za utoto au isia ninazopata wakati wa sauti ya mvua inagonga paa kazi ya ubunifu wakidigitali wa kutumia kompyuta yangu nathamini kazi inayewasaidia watu kuwasiliana na kuelezea mambo yanayowaguza kama vile rangi wanazozipenda zaidi na kazi maana zake uongozi na upangaji wa kazi kazi ya uongozi ya kiongozi anayeweza kupanga kivipaombele na kushugulika dharura kwa utulivu ni ya thamani sana katika ulimwengu wa leo. Kwangu umimi kazi yoyote inayo ongeza dhamani upendo na utulivu katika jamini ni kazi ya kudhaminiwa sana.

Hakika napenda sana kupanda milima. Kwangu mimi kupanda milima ni zaidi ya zoezi ya mwili. Ni safari ya kiroho inayounganisha upendo wangu wa asili na itaji langu la utulivu. Mtazamo, moja wa mambo yanayonivutia zaidi. Kufika kileleni cha kutazama upeo wa macho yangu ni anga ya blue hukutana na adhi. Inanipa isia ya uhuru na upana wa ulimuengu. Unapopanda milima unapatana na harufu za halisi za asili Naam, kupanda milima kunafundisha jinsi ya kukabiliana na dharura na vikwazo za utulivu Kwa sababu ya changamoto na nidhamu Unajifunza kupata pumzi ndefu na kuendelea mbele hatua kwa hatua na milima hua na ukimya na upekee ambao ni mzuri kwa meditation na mazingira yanayotusaidia kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo wakazi za kila siku Naam mara mingi mimi hupanda milima na marafiki au majirani Jamba ambalo uljenga, urafiki na ushirikiano, utangamano na kusaidiana Naam asante.

Naamu, naweza kushiriki mpira wa besiboli ingawa mchezo huu si marufu sana katika maeneo mengi ya Afrika kama soka nina kumbukumbu wa kipeke Wakati ulio ushudiwa Nakumuka kutazama mchezo huu Mchezo mmoja umkua besibole ulio kuwa na ushindani mkali sana timu zilizo zicheza zilikuwa timu mbili hasimu ambazo kila moja ilikuwa na mashabiki wenye kelele na hamasa kubua Tukio la ajabu naamu Kilicho tokea chajabu ni mchezaji mmoja kupiga homerun ya ushindi katika sekunde za mwisho kabisa za mchezo. Jambo ambalo liliwashangaza kila mtu wajani. Isia zangu wakati huo nili hisi msisi mkumbu kubwa na adrenalini ikipanda kwa kasi sana. Mawazo ya sasa ninapofikiria wakati huo na nikumusha kuwa hata katika hali ngumu. Ushindi unaweza kupatika na dakika ya mwisho kabisa ikiwa hutataka kukata tamaa Naamu.

Mtindo wa mavazi unatekimea sana mazingira Lakini kipaumbele changu kwanza ni foraja na unyenyekevu hizi hapa ni aina nguo ni nazo penda kufaa t-shirt ya pamba hizi ni ya ina nguo ni na yu penda kufaa kwa sababu ni nyepesi na ina nipa uhuru wa kutembea Mara nyingi mimi uchagua rangi ya blue kwa sababu ina nifanya na jihisi mwenye utulipu na amani mavazi ya michezo Kwa kwa mimi nishabiko ya michezo kama besiboli Napenda kubawa nguo za michezo zunazo usiana huku zinazo ni ruhusu kuwa na harakati nyingi bila kubano Wakati wa mvua mimi uweza kubawa makoti, mazito, swetas ili nikaye kwenye joto huku nikisikiliza saiti ya mvua mavazi ya kazi mimi hupenda kukubawa mashati Yaliopigwa pasi vizuri na kufanya onekani mwe lady na uwenye umakini Wakati wa mapumziko mimi uweza kuvaa nguo ambazo hazinibani na uzunarusu kumuaji mzuri wa mwili Naamu.

Kucheka ni dawa ya roho yangu na kwangu mimi mambo kadhaa ambayo hufanya mimi nitabasamu na kucheka Utani wa marafiki tunapokutana na marafiki zangu na kuanza kukumbushana visa vya kuchekesha vya ututoni au makosa madogo tuliofanya kazini Kicheko huwa kini epuki watoto na wanyama kuona watoto wadogo wakijaribu kuiga watu wazima na kumwona paka akifanya vitu vya ajabu chumbani huleta furaha ya papo hapo Filamu za vichekesho wakati mwingine baada ya siku ndefu kuandaa ripoti kuenda sinema kutazama filamu za vichekesho ni njia mbora ya kujichekesha matukio ya michezo kama shabiki wa mchezo kuona tukio la ajabu ya kususimua hufanya nifuraie na kukuwa na msusimuko Kumbu kumbu kadhaa hunifanya niweze kufuraia na kucheka.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku. Nyama ya kuku huwa tamu kama halua. Kila mara ninapokula nyama ya kuku mimi hula nikiwa na na chapati, ugali, ama mboga yoyote. Kwa sababu chakula hiki hunipendeza sana na mimi huweza kushiba na kupata nguvu ambayo ni mimi hutumia kufanya shughuli zangu za kila siku. Naam.